Filamu ambayo ni nayoipenda zaidi, nawezasema ni filamu inayoitwa Mission Impossible. Mission Impossible ni filamu yenye ya action, ni action sana, na mwenye anaiongoza anaitwa Tom Cruise. Inavipande nane, kwa hivo hiyo ni part nane, ina ya mwisho inayoitwa Mission Impossible Final Reckoning. Na kumbuka mara ya kwanza nilipoiona kipande cha kwanza ili nifurahisha sana ni kama ilikuwa nilikuwa chuo kikuu na hiyo filamu nilionea kwenye Kieta mahali panaitwa Nairobi Cinemax na ningependa sana kuiona tena sana sana hichi kipande cha mwisho cha nane ambacho kilitolewa huu mwaka wa elfu mbili ishirini na na tano. Kwa hivo filamu na yopenda zaidi ni hiyo inayojulikana kwa jina Mission Impossible.